Mji ambao ningependa kutembelea sana duniani ni mji wa Israeli, ningependa sana kutembelea mji wa Delaviv, Israeli, kwa maana ningependa sana kujionea jinsi ambavyo mji huo ulivyo, maana ukona historia nzuri ya Biblia. Ningependa sana kutembea ili nikaweze kuambatanisha historia niliyo isoma kwenye Biblia na yaliyo kwenye mji huo.

Ndiyo mimi mara nyingi huoga kwa maji ya moto. Sipendi sana kuoga maji baridi. Kwa maana mimi huoga sana asubuhi mapema kama bado kuna baridi. Na pia ninaoga jioni sana usiku kama kuna baridi. Kwa hivyo wakati huo hua ninapenda sana kuoga maji yakiwa ni maji ya moto. Ili mwili wangu usiji ukaadhiriwa na maji ya baridi.

Sifa iliyo muhimu sana kwa kiongozi aliye mzuri ni kiongozi anaye ongozwa, anaye ongoza kwa kuwapatia wafuasi wake nafasi ya kufuata na kufanya kile ambacho yeye anafanya. Yule ambaye anaongoza kwa mfano ndiye amebeba sifa nzuri zaidi kama kiongozi bora kwa maana wanaomfuata wanaeza soma kupitia yale ambayo anaweza kuyafanya na waweze kuyafanya zaidi vizuri zaidi.